Sipendi kutumia teknolojia ya sauti kwa sababu, lakini mara nyingine huwa nafanya hivyo pale inavyohitajika. Kwa mfano, wakati wa mawasiliano ya kazi au mikutano ya mitandaoni, teknolojia ya sauti hunisaidia kusikiza vizuri na kueleweka. Pia napenda kutumia sauti kuandika ama kurekodi mawazo yangu ili nisingepoteza taarifa muhimu. Teknolojia hii pia hufanya kazi rahisi pale ninapohitaji kurekodi maelezo ya haraka au masomo. Wakati mwingine nasikiliza vitabu vya sauti ili kuongeza ujuzi nikiwa safarini au nikifanya kazi nyingine teknolojia ya sauti pia hufanya mawasiliano ya mbali kwa rahisi bila kupoteza maana. Hata hivyo, sipendi kutegemea sana teknolojia hii. Napendelea mchanganyiko na maandishi. Hii huniwezesha kudumisha kumbukumbu na utaratibu wa kazi. Pia upunguza usumbufu wa kiakili unapokuwa na wingi wa taarifa teknolojia ya sauti hunisaidia pia kujifunza lugha mpya napendalea kutumia kwa ufanisi badala ya burudani tu. Hii inahakisha kuwa muda wangu unatumika vyema kwa ufanisi.